Sera na yenye umuhimu kampunini kutumia sera ya teknolojia. Hii inatisaidia kwa kutuma ujumbe na kufanya ujumbe kueneza kwa haraka. Hii kwa mfano, hii ndiyo njia ili rahisi kwa kutumia simu ya rununu ama tarakilishi. Inawezesha kutuma ujumbe kutoka kwa mtu moja hadi kwa mwingine bila kutumia harakati yoyote. Na pia hii nasaidia kwa kuwa ni rahisi kuipata na haitumii hela miingi ama muda mrefu kuipata.

Kwa siku, hiini kwa sababu nikonatumia mpangililio mmoja wa kiteknolojia wa saa hizi kama wile hai, hii inafanya kueneza ujumbe kwa haraka na inachukua muda mfupi. Sasa hii inahitaji ukuwe unangoja barua kwa kila siku na pia inasaidia kazini kwa sababu kila mtu anaeeza hupokea ujumbe uliofaa na ujumbe ulio pewa maarumu na kutoa zile ripoti zenye zinafaa na kwa ule muda unaofaa.

Mi hupenda kuendesha baisikeli. Hii ni njia moja ya kufanya mazoezi ya mwili kwa mfano. Pia mi nimehitimu kwa cheti tofauti tofauti. Nimeshiliki kwa mashindano tofauti tofauti ya baisikili. Sasa imenifanya nikuwe moja wapo wa ile kitu minapenda kama hobi yangu. Na pia uwendeshaji wa baisikili. Mahali tunaishi umechukuliwa maanani. Tena imewekwa kipaumbele. Ikuwe na pia inasaidia kama kufunza. Pia inaletea sifa na jina mzuri kwa kijiji chetu na pia inafanya watoto wafurahi Kunipia inakuanga ni mchezo, mchezo wenye unafanya watoto wakuwe wanafurahia.

Pendeza, ni shughuri ya kumjua zaidi kwa mfano. Nataka kujua hii mpangilio mgeni unaotokea na kufanya utaftari utafsiri Kwa mfano, kuna hii mtandao mgeni ya kiteknolojia, yenye imejitokeza kwa jina la AI, inakusaidia kutoa ripoti, na kufanya researchi, yako inakuwa mwafaka. Pia ni njia moja wapo, yenye inatusaidia, kukuza mazingira, kukunza inchi na pia inatuwezesha kufundisha kuelimisha na pia kukua kipaumbele kwa uongozi.

Mchezaji hodhari wa kikabu ni kwa jina lake ni John Broboy. Huyo ni mchezaji malumu, huku nchini. Amehitimu kwa vieti tofouti tofouti. Kama vile ameshiriki kucheza huko Amerikani. Ameshiriki kucheza huko ugenini. Hii pia imesaidia kukuza talanta yetu huku Kenya. Na imefanya ikue ile njia mwafaka ya kuwasiliana na kutumikia mchezo hodari.

Hii ni kwa sababu unapokula ugali inakusaidia kukujenga misuli ya mwili Pia ugali ni njia moja na ile chakula ya kutengeneza kwa haraka haichukui muda mrefu Pia ugali ni ile chakula inaeza kutumia muda mfupi kwa kutayarisha Sasa inakusaidia kwa kuwa na kuchukua muda mfupi kwa kutengeneza Pia ugali mimi ni mkulima mahindi kupata ni njia moja rahisi haitaki haigaramiki ama haitumi hela mingi kupata mahindi.

Siku la jumapili, hii ni ile siku mwafaka, ndio maduka zinafunguliwa, ndio kuna zile vifaa na zile vitu zinazofa, zile vitu mpya utokekana kwa upatikana kwa hiyo siku. Hii inazaidia kwa kuwa pia inatumia muda mfupi kwa sababu vitu zote unahitaji utazipata kula muda mfupi Hii inakuzaidia kwa pia kuna watu wengi hiyo siku wafanya bihashara ni wengi na hii ni jia moja ya wapo ile inafanya watu kukuza na kufanya bihashara haraka haraka.

Kununua vitu kama vile, kununua nguo, kununua chakula, na pia kununua vyombo vya habari. Mfano, nikienda kununua nguo, nguo zina nisaidia, kwa kunirinda, kutokana na magonjwa, pia nguo ni moja wapo, vile vitu zina kupea joto, inakusaidia pia kuepukana na magonjwa tofauti tofauti, pia napenda kununua chakula. Chakula ni kitu kimoja moja unaitaji kwa kira siku Pia chakula inakusaidia kukua kupea nguvu, kuondolea magonjwa Pia chakula ni jiamoja ya vire vitu zinaunzo kubira hizi Sasa kupatikana aitaji mdamrefu.

Chakula cha ndiraba kama vile nyama choma, juisi, juisi na kachumbali na kachumbali moto. Hii ni jia moja kupata nyama choma, inakusaidia kwa kutengeneza mwili, kachumbali inafanya chakula ivutie na ikuwe na harufu tamu. Juisi nayo ni moja wapwa, inasaidia kwa matumbo, kuosha tumbo, na pia kupata juisi ni rahisi, kutokana mahali tunaishi kuwa matunda Dio tumeichukulia kwa ile hali ya juu ya ukulima sasa pia aitaki hela mingi kutumia ili kwenda kupata hizo vitu zote.

Penda ule mkate chapati hii mkate chapati ni ile mkate nye viungo zenye ziko mfiringo, hii ni ile mkate imewajibika hii kampuni imejivunia kuwa cheti cha mbele cha kutengeneza mikate pia kupata hii mkate Hahitaji hela mingi kwa sababu watengeza mikate wako tu karibu na sisi sasa inakua ni njia moja wapo unapohitaji utaipata kwa muda mfupi Haitumia muda mrefu hili kuipata na pia wameitimu cheo cha kutengeneza zile mikate zenye ladha tamu.

Unatimia mbali kwa kutumia njia tofauti tofauti kwa mfano natimia njia moja ya kuunda kikundi yenye kikundi tunayo weka kwa simu zetu za rununu ama kwa tarakilishi hii ni njia moja wapo, walio mbali, walio timu yangu walio mbali wakona simu zao za mkononi ama tarakilishi inasaidia ujumbe kufika kwa haraka na ili na kufika ule muda unao faa Pia natumia tarakirishi Tarakirishi ni njia moja wapo Kila mtu ni sheria kukuwa na tarakilishi yako kazini sahii inafanya kazi ikue inaenda kwa ile mda unaofa na pia inasaidia kutuwa ile ripoti yenye maana na ile ripoti halisi bila kutuwa bila kuwa na makosa yote.

Kiongozi mzuri ni kama vile huruma. Huruma ni mojawapo ya ile jambo yenye itahurumia. Ona wanokuangalia juu. Hii ni njia moja ya ile inakupea kipaumbele, chagua mwenye nidhamu. Pia, kuna mawasiliano. Mwasiliano ni jambo moja inasaidia. Kuwa na mawasiriano mazuri. Hii inafanya ukuwe mtu wa kweneza habari yenye heshima. Una heshimiwa unakuwa na kipaumbele, cha kuwa, kuhitimu hiyo jambo. Pia kuna uamuzi. Uamuzi inakuja kwa malengo tofauti tofauti kama vile malengo makuu ya kazi. Pia malengo ya uongozi mwema. Pia marengo ya uaminifu.

Data zangu kwa simu yangu hii ni kwa sababu simu yangu ni kipaumbele iko na nafasi kubwa ni simu type ya Android phone yenye iko na space kubwa yenye inaweza hifadhi dokumenti zako Pia na tumia tarakilishi tarakilishi yangu pia ikona nafasi kubwa Hii iniwezesha kuweka data zangu mahali pia kuna usalama usalama kwenye ya kuna mtu anweza ingia ama kuguza siri zako na data zako.

Ferejua, Citizen TV Citizen TV ndiyo imehitimu kwa kuwa imepewa eko kipaumbele kwa kueneza zile habari habari za hapa na pale kwa kila muda Pia Citizen TV nile stesheni yenye imewajibika na kuwa imeungoza kwa kila kwa inchi na pia hayitaji hela mingi ama na pia nilahisi kuitumia Kila mali uendapo juu inatumia kitu inaitwa free to air Hii free to air ni ile kueneza habari Haitaji data ya yote, Haihitaji hera yoyote ila ina leta habari hapa na pale.

Mwandishi kwa jina anaitwa Nguge wathiongo Nguge wathiongo amehitimu kwa kuwa amehitimu kwa cheti chakua mwandishi hodari wa vitabu kama vile riwaya kidaga hizi vitabu nirahisi kuzipata zinafunza pia amehitimu kwa kuwa ameongoza kwa kuwa ule mwandishaji hodari nchini kwetu pia nimehimiza kwamba vitabu zake nirahisi kuzipata na hazitumi hazitaki njia mingi ama haitaki hela mingi kuzipata.

Mi nishaitembelea ziwa tofauti tofauti kama vile ziwa la lake viktoria ziwa la lake viktoria imekua ni ile ziwa kubwa huku duniani Imehitimu kuwa wako na wale wanyama wanaishi ndani ya maji Pia nimetembelea rik ziwa nakuru Nakuru imehitimu kuwa chati cha pili na pia, hii ndo inasaidia watu wengi kukusanyika hapo, kuyaeneza na kujua mengi kuhusu historia ya maji. Hii ndo imenipa kipaumbele kuipenda.

Mboga zenye mi napenda, napenda kutumia skuma. Skuma ni mboga yeye ikona madini tofauti tofauti kwa mfano. Kwa ndani ya sukuma kuna ile vitamin A. Vitamin A ile inasaidia mdundo wako kukua na nguvu. Pia ikona vitamin C. Vitamin C ni ile inasaidia mwili kukua na misisimkosisimiko. Pia sukuma ikona madini kama vile iron. Iron inasaidia kwa mwili kwa kuoshaji wa damu kutoa uchafu mwilini Pia, iko na fiber Fiber kwa sukuma inasaidia kwa injection ili kusiaga kwa chakula ina kusaidia kuepukana na magonjwa kama vile, ulcers na zinginezo.

Tikiti ya Tokio, hii nilinunua tikiti. Nikienda kutazama ile mchezo ilikuwa ya timu ya Kenya na. Timu ya Madagascar walikuja ukuinchini kucheza Hii ilifanya, hii timu, ipata cheti, cha kuangalia yompira venye ilikuwa na chezwa. Siku pata furaha kwa sababu. Timu yetu ya Kenya ilitoka nunge na tulikuwa tumeieka kipambele kushiriki kuwa washindi na kuitimu.

Pokea zawadi kama vile simu. Simu ya rununu imenisaidia kuwa kipaumbele, cha kujua, teknolojia, kufumbua teknolojia. Hii imenisaidia kuwa nikona wakati mwafaka wakufanya mawasiliano. Hii imefanya nikue mtu mwenye elimu kuzidi wengine. Pia simu ni kifaa chenye kikona nafasi kubwa. Hii imenisaidia kwa kueka vitu vyangu, siri zangu kwa hiyo simu bila kuwa natatisho lolote kuwa ya kwamba ati zitaharibika ama zitapotea.

Kama vile, vipuri vya kusoma. Vipuri vya kusoma, hizi zinakusaidia kuwa hauumii kwa macho, kwa mfano huumii macho, na pia inakusaidia kukuwa na zile kuona vitu zenye hazionekani kwa urahisi. Hii pia ndio vipuri vya masomo ndio imekuwa kipaumbele huku nchini Pia imekuwa ndio imekuwa imeongoza. Hii inakufanya ukuwe ukona ripoti yenye maana, ripoti yenye stahiri na pia ripoti inakusaidia kupata zile maeneo zenye hazina makosa makosa.

Pumziko, mimi huchukua simu yangu, na ingia mtandaoni, na jifunza mengi, kama vile, utafiti. Nafanya utafiti kwa mfano, nafanya utafiti kwa hizi mitandao mpya mpya, kwa mfano, kuna hii teknoloji imetoka kwa jina la AI, na chukua huo muda kutumia, kuangalia, kuona vitu zenye zinaweza endelea. Hii inanifanya nikuwe kipaumbele, kujua mengi, kujua mengi kuhusu nchi na pia kujua mengi kuhusu historia.

Hiyo wa wasiwasi, mimi hutulia. Hiyo ni jambo mwafaka kabisa kutulia na kungoja. Itakwezesha kupunguza hasira. Pia itanisaidia kupunguza hisia mbaya. Pia wakati wa wasiwasi mimi hupigia marafiki wangu kwa kutumia kwa mfano nawapigia simu kuwajulisha ile hali inavyoendelea. Hii inanisadia kuwa kipaumbele pia inanisaidia nikuwe ule mtu asiye na wasiwasi hii inawezafanya ukuwe inaweza fanya tukio mbaya linaweza tokea.

Kutoka karibu na kwangu, dirishani mwangu ni bustani. Kwa hii bustani imekua ni starehe, kuna miti, kuna wanyamapori. Wananisidia kwa kutoa zile sauti. Pia wakati mwafaka wa kuangalia hii kitu ni Asubui. Asubuhi inakuanga ni ile wakati mwafaka juu kila kitu inakuanga imeng'aa. Pia masaa ya jioni ninaporudi nyumbani. Ninaporudi nyumbani ndio ndege wenye wako huko bustani ndio wanatoa zile sauti mzuri na pia sauti ni njia mojawapo inafanya wewe mwili yako ikuwe mwili yenye mtulivu.

Nini uwapea hotuba, hotuba ni kama vile, nawapea historia, kulingana na historia na pia nawapea, na wapea nyimbo nyimbo ni njia wapo ya vitu zenye, zina kupea nguvu, zina kupea motisha nyimbo, kuna nyimbo tofauti tofauti kwa mfano Kuna nyimbo za kumsifu nyimbo za kumsifu zina kuelekeza ile njia mwafaka Pia, kuna nyimbo za mawaidha hizi na pia kuna nyimbo za historia nyimbo za historia zina kufunza kujua yenye yaliyoko, yenye yalipita na yenye yaajayo.

Ya uchoraji hii nanipea ufunuo na kuona uchoraji ni jia moja ya kukupeana ujube pia uchoraji hii ni kuonyesha inakupea ufunzo wakua na taranta pia ufunuo na uchoraji ni jia moja kutengeneza pesa hii na kusaidia kuwa mtu bora na mtu muhimu kwa kijiji na pia uchoraji ni njia moja ya vitu zenye zina kupea kufundisho wa vitu tofauti tofauti kama vire historia, kama vire mambo yanavyoendelea.